Nilikuwa napenda kufanya michezo sana nikiwa ututoni. Haswa michezo ya kukimbia, michezo ya mpira. Michezo yote tuliyokuwa tunacheza tukiwa shuleni. Tuseme tu michezo yote tu kwa ujumla. Ju ukiwa mtoto wajua uko na nguvu mingi ya kucheza pia.

Ushauri ningeupenda kumpa mtu mwingine nadhani ni ushauri mwema kulingana na anayopitia lakini ushauri wa maana ni kumwambia kuwa awe mtu wa busara, awe mtu wa hekima, awe mtu mnyenyekevu, awe mtu mchapakazi, awe mtu mpenda watu, na awe mtu mwenye maadili ya kupenda amani na mapenzi, kwa anaoishi nao.

Somo nililolipenda shuleni, naeza sema historia ilikuwa ya kwanza, ikifuatia kemia, hisabati, kiswaili, na kizungu. Hivyo historia, historia ndio nilipenda zaidi, kuliko maswali yengine yote. Hii ni kwa sababu ilikuwa inafurahisha tu, venye na mwalimu mwenye tulikuwa naye pia alikuwa mzuri. Hivyo nilipenda historia sana.

Maramingi natumia Wi-Fi kuliko data kwenye simu. Ingawaje sazingine saa yenye Wi-Fi inashida, natumia data. Na hiyo ni kama saa yenye nasafiri. Waezapata wasafiri na kwenye basi hawana Wi-Fi. Kwa hivyo inakulazimu utumie data. Lakini nikiwa nyumbani ama ofisini, natumia Wi-Fi.

Neza sema mi ni mtu wakuamka mapema, mi si mtu wa kuamka usiku sana sana. Nakuwaga nimechoka mara mingi, kwa hivo nikisha maliza kujiwekelea masaa ya saa tano, saa sita hivi. Kuamka kwangu ni saa moja na nusu hivi. Kwa hivo na za sema mimi ni mtuwa kwa muka mapema. Lakini si ile mapema sana, lakini ni mapema, sio usiku.

Kama ningependa kurudi ujana, sidhani ningependa kurudi ujana, kwa sababu kila moja ni mapitio katika maisha. Naeza sema ujana ulikuwa na nguvu, lakini hauna hela. Sai wewe ni mtu mkubwa wajifanyia kazi, una hela, lakini ile nguvu mingi hauna. Hivyo yote ni mapitio, pia sai ukiwa mtu mkubwa, wapata akili imekomaa, unabusara, na hekima nyingi kuliko ukiwa kijana. Kwa hivyo tuseme venye mali nipo, mimi nipo sawa.

Jinsi ninavyoshughulikia muda wa mwisho. Sielewi muda wa mwisho wamaanisha kivipi, juu muda wa mwisho huna maana nyingi, unaezakuwa muda wa mwisho wa kufunga mwaka, muda wa mwisho wa chama, muda wa mwisho wa kufunga kazi, lakini hata kama ni muda wa mwisho wa yeyote vile, najipanga tu na natulia, na nafanya mambo yangu kwa utaratibu na kwa utulivu.

Kusema kweli mi si mtu wakuchelewa maranyingi ama nikichelewa sichelewi sana. Kwa hivo naeza sema mimi ni mtu ambayo tukukubaliana kama tuwapatana saa nne, saa nne daka mbili nikichelewa sana saa nne daka tano nitakuwa hapo. Mara mingi nitakuwa hapo kabla hata ya hiyo saa nne. Lakini nikichelewa si sana. Kwa hivo mara mingi mi napenda kutimiza muda. Kwa hivo mi ni muangalifu wa masaa.

Napenda mvua, na sidhani kuna mtu hapendi mvua. Ju mtu yeyote mwenye akili timamu lazima utapenda mvua. Ju mvua ni kama tu kusema mvua ni uwahi kwa sababu kukinyesha wapata maji. Na maji ni kitu cha kawaida ili uweze kuwa uwahi. Kwa hivyo mimi napenda mvua ya pili pia mvua ikinyesha, mboga pia zaenea na zametameta. Wapata chakula chakua kwa wingi kwenye mashambani. Kwa hivyo mvua ni kitu cha maana na muhimu sana.

Nahifadhi data yangu vipi. Data yangu mimi nahifadhi kwa kama ni kwa kompyuta na save kwa mahali naifadhi kwa mahali kwa naituwa cloud. Iyo ni kitu ya kwanza. Ya pili nina zile twaita kwa kimombo disk ama cds. Napia kuna zile twazita kwa kimombo usb ama flash disk. Hizo ni njia nzuri za kuhifadhi data na pia kwenye mtandao kuna google store so waeza pia kuhifadhi data yako hapo.

Kama napenda kusafiri na ramani au GPS, ah mi napenda GPS. Kwa sababu GPS ndio mtindo wa kisasa. Ramani ni mambo ya kitambo zaidi. Wapata sikuizi ukiwa na GPS, watumia tu kwenye simu, kwenye kompyuta yako. Na inakuonesha kwa uwakika na usahihi maali ulipo na maali unapokwenda. Na muda uliobaki kufika maali unapokwenda. Kwa hivyo mi napenda kutumia GPS.

Ni chakula gani ninacho kipenda zaidi? Naweza sema wali ama pilau na nyama. Iliyokaangwa vyema. Hivyo naweza sema wali ama pilau ya nyama. Sijui kwa nini lakini chakula nilichokipenda kutoka utotoni na nakipenda sana kuliko sima. Kwa hivyo chakula changu sana ni wali ama pilau ya nyama. Na hapo kwa viungo ama spice iongezwe roiko kidogo na ikuje na kachumbari na malimau. Kwa hivyo hayo ndio napenda zaidi.

Jinsi ninavyo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Maramingi mimi huweka birthday. Naalika marafiki, nafanya na familia, tunakata keki, tunaeka switi, tunaeka vitu tamutamu vya kunywa kama barafu, juisi, matunda, na pia vileo kidogo. Kwa hivyo mimi na marafiki, lakini mara mingi ni familia sana sana. Na sherehe ya siku ya kuzaliwa mara mingi yangu ni mwezi wa tisa. Kwa hiyo ni September. Na keki inakuanga ni lazima juu ya mimi na familia na watoto. Na tunapika hiyo siku twapika wali. Kwa hivyo wali na nyama. Kwa hivyo na zawadi, sinanga kitu kinacho kuja kwa akili ikija kwa zawadi. Lakini ninachopewa zawadi hiyo siku ikue simu, iwe hela. Napokea yeyote.

Kama napenda kujaribu teknolojia mpya. Kusema kweli napenda kujaribu teknolojia mpya. Aina madhara yote kujaribu teknoloji ya mpya. Cha pili, teknolojia mpya inakupatia fursa ya kuweza kujua ni uvumbuzi gani umefanyika wa kisasa. Kwa hivyo, teknolojia mpya, nafikiri ni kitu njema. Kwa hivyo, naezapenda kujaribu teknolojia mpya. Asante.

Hmm, likizo yangu ya ndoto, sana sana ningependa kwenda Hawaii, nimetamani sana kwenda Hawaii kuona zile, twaziita beaches huko, coastal beaches, na maji yao ya huko yanaitwa clear waters, kwa hivyo ningependa sana kwenda Hawaii, kwenda kwa meli, ile wazungu waita first class, kwa hivyo ndio yaeza kuwa likizo ya ndoto yangu huko, na kujaribu pia vyakula vyao huko.

Ndiyo, mimi napenda asali. Asali ni muhimu kwa sababu hupunguza uchochezi ambayo kwa kimombo wazungu huita inflammation of the joints. N ni uchochezi kwenye viungo vya mwili. Pia asali ni muhimu kwa sababu husaidia kwa kunyooka kwa chakula, yaani ile kimombo wanaita digestion. Pia asali huimarisha ngozi. Pia asali ni tamu, kwa hivyo mimi naipenda asali.

Nachofanya wakati wa mgogoro na mtu, kitu ya kwanza mimi napenda kujaribu sana ikiwezekana nisiwe na mgogoro na watu. Lakini ukiwa na mgogoro na mtu, kwa sababu ni jambo la kawaida, juu we ni binadamu, unajaribu sana, unakuwa mtulivu. Kitu ya kwanza ukieka utulivu mbele, inabidi wate, inasababisha upate, hakutakuwa na hasara, juu unaambiwa hasira ni hasara. Kwa hivyo ukiwa mtulivu, unapata ni rahisi mkielewana, msikilizane, kama wewe ndio ukona makosa, unasikiza, kama si wewe ukona makosa, pia unaambiwa pole, unapata ni rahisi sana mkuje muafikiane mahali. Lakini ukipata uko na mgogoro na mtu na hutaki kushuka chini, basi ni rahisi huenda pakatokea vita. Kwa hivyo mara mingi napenda sana ile wazungu wanaita constraint, yaani unapata unajaribu kwa mtulivu, mpole, na unaacha hasira inapita.

Nimewahi kusafiri wapi mahali pazuri, naeza sema Mombasa. Pia nimesafiri kisumu pia, imekaribia. Lakini kati ya zote mbili nikifananisha Mombasa ndio ilikuwa iko juu zaidi. Mombasa ndio ilinifurahisha kabisa juu huko nikiwa Mombasa niliweza kutazama Pirates Beach. Niliweza kuenda nyali sinema. Niliweza kuvuka ferry. Niliweza pia kuenda kuona Waller Park kwa hivyo naeza sema Mombasa ilikuwa na mahali kwingi kwenye kulinifurahisha zaidi.

Naesasema nashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuweza pia kuuliza maali sielewi. Maali napata kwenye sehemu fulani nanilemea kidogo. Sipendi kujifunga kwa hivyo naenda nauliza wenye kwa hiyo sehemu ni wataalam. Naenda nauliza napata kuelewa ndio pia inanisaidia katika kufanya matumizi yangu ya kazi kwa kila siku. Kwa hivo mi napenda sana maali sielewi. Najiuliza na najikakamua. Najaribu nafanya mambo iwe sahihi.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama na mnyama huyo ni kuku na nimewahi pia kufuga hadi buzi na ng'ombe na kondoo. Nimekuwa mkulima kwa miaka sasa takriba miaka tano. Nilianza mwaka wa elfu mbili na ishirini. Kwa hivyo sasa natakriba miaka tano nikiwa mkulima na nimekuwa mfugaji wa wanyama. Nimekuwa na kuku, nimekuwa na ng'ombe, nimekuwa na mbuzi na nimekuwa na kondoo.

Nawenda mahali pa ibada seme mara moja kwa wiki, kwa hivyo hiyo ni mara nne kwa mwezi. Ju mimi ni mkristo, kwa hivo mi uenda kanisani kila jumapili. Kwa hivo naeza sema, labda nikiruka jumapili moja, lakini najitahidi upate kwa mwezi, naenda zikipungua mara mbili ama tatu. Kwa hivo naeza sema naenda ibada mara moja kwa wiki.

Ninaweza sema jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni maombi, na imani, na upendo pia. Ninadhani ukiwa na haya mambo matatu kumuamini Mungu rohoni, unakuwa mtu mnyenyekevu, unakuwa mtu mpole, na unakuwa mtu mwenye maombi, unaamini kila kitu ya fanyika. Hiyo mambo, wawezaenda mbali nayo. Kwa hivyo mambo, ilo jambo ni muhimu sana sana maombi, jambo muhimu sana ladini. Kwa hivyo.

Maramingi napenda kufanya kazi peke yangu, lakini kukiwa na nafasi ama kazi yenyewe ukipata ni kazi inayohitaji watu wengi. Sina budi kufanya nao, sina ubaya wowote, lakini kwa maramingi ili niwe na nipate naweza fanya kwa haraka na nipate nikona umakini kwa huo kazi, nafanya kazi maramingi nikiwa peke yangu.

Aina ya keki ninayoipenda sana kuna kadhaa lakini nawezasema vanilla. Kama vanilla hakuna, naweza chukua chocolate ama mixed. Kwa hivyo nawezasema ladha inayokuja nambari moja kwenye akili yangu. Kulingana na utamu ninaousikia mimi nawezasema ni vanilla.

Napendelea sana viatu aina ya sneakers. Sneakers nazipenda sana. Hii kwa sababu sneakers zikochini. Si viatu ambazo ni refu. Na pia cha pili ni viatu ambazo si nzito. Ukizivalia, weza tembea nazo kwa mudamrefu. Bila kusikia kiatu cha kufinya. Ama unasikia tu uko sawa. Kwa hivyo ni nzuri za kutembea, za kucheza na za kushinda nazo. Kwa hivyo napenda sana vyatu aina ya sneakers.

Ni mahali gani pa historia ningependa kutembelea? Naeza sema ningependa kutembelea nchi inaitwa. Greece. Hii kwa sababu ya kuona mji mkuu wa roma. Roma inajulikana sana kihistoria kwa kuwa na vita sana na kutoa mashujaa waliokuwa wakipigana. Kwa hivyo naeza penda sana kutembelea nchi ya Greece kuona mji wa Roma.

Mi na marafiki zangu twapenda vitu katha wa katha lakini naezasema tukiwa na muda ambao hatujashikana kazini twapenda sana kama wikendi kucheza michezo kwenye kompyuta. Pia, kama hatuchezi michezo kwenye kompyuta tunapenda kuenda kushiriki michezo inje kama kucheza raga kuwana mpira kwenye vilabu na pia kutembea tu.

Naona ningependa kujifunza ujuzi wa kueza kuongea kispania. Kispania nimekua nikitazama sana kukiongea. Hii ni kwa sababu nimekuwa nikiona kuna nafasi nyingi za kazi kwenye mitandao. Pia nimesha wahi jaribu kujifunza kidogo lakini nikashikana kidogo kinyathifa za kazi nikawa si kuendelea vizuri. Kwa hivyo ningependa sana kujifunza kihispania kwa sababu ya nafasi za kazi. Na ninadhani ningeweza kujifunza hiyo kwa kuweza kuangalia mahali wanafunza kwenye mitandao ili niweze kujiandikisha. Na nahisi wakati mzuri wa kuanza ni mwezi wa kwanza mwaka ujao wa elfu mbili na ishirini na sita.

Naonelea uwezo ningependa kuwa nao ingewezekana, ningependa kuwa na uwezo wakupaa angani, ningekua na uwezo wakupaa, ningekua na uwezo wakupaa, ningekua naweza kupata nikitaka kuenda mahali, nataka kuenda Mombasa, kuenda Moroko, kuenda inchi za nje, na paa tu najipata huko. Badala ya kushinda nikikata tikiti ya basi, tikiti ya ndege, ya meli, hivyo ningekua na uwezo wakupaa ningependa sana.